Ndivyo ninapenda kujaribu vyakula mpya kwa vile, ninaweza kujua kuhusu mila vya watu wengine na vinginevyo, na pia ninaweza kujua kuhusu kupika chakula tofauti tofauti na jinsi ambavyo inafaa kupikwa. Kwa hivyo mimi napenda kujaribu vyakula vipya?

Ndivyo, ninapenda kukimbia kwa kuwa kukimbia kunaweza kupatia afya bora na pia unaweza kukata zile mafuta ambavyo umekula na utaweza kuwa na afya bora na hautakuwa mgonjwa kwa urahisi na pia utaweza kusonga kwa urahisi kwa kuwa hautakuwa na ule uzito wa mwili.

Nilipo kuwa mdogo umri wa miaka kumi na nane pale nilikuwa na uzoefu wa kujiguza guza sehemu za siri na ili nishangaza sana lakini niliweza kushinda na siku hizi siwezi kufanya mambo kama hayo.

Ndiyo ninapenda kupanda milima kwa kuwa kupanda milima inakusaidia kupunguza yale mafuta ambayo yako mwilini na unaweza kuwa na afya njema na pia unapopanda milimani unaweza kuwa na utulivu wa akili na kufikiria mambo mengine iwapo unashida yoyote.

Chumbachangu chakulala ni kikubwa kiasi, kina kitanda ambacho ni tatu kwa sita, na pia kina godoro kubwa, ambacho ninaweza kulalia, na pia kina blanketi kubwa sana, ambacho kina nifunika vizuri, pia ni ikona rangi ya manjano.

Mahali ninapoishi ni korofa ambayo ina watu wengi ambao wanakodesha na tunalipa kodi kila mwisho wa mwezi. Napenda sana eneo langu kwa kuwa lina usalama wa kutosha na pia ninaweza kuona vitu mingi nikiwa dirishani.

Sana sana nikiwa na marafiki wangu, tunapenda kuenda nje, kujibamba kwa vile tunaweza kunywa pombe, tunaweza kucheza mpira, na pia tunaweza kudensi tukiwa pamoja.

Ninapenda kusasisha vifaa vyangu kila ambapo ninaona zina shida ama zinaitaji kusasishwa ama zinahitaji marakebisho yoyote yale. Kwa hivyo, mimi ninapenda sana kusasisha vitu vyangu viwe kwenye mpangilio ulio bora zaidi.

Ninapenda timu ya Golden State Warriors kwa kuwa wao hucheza vizuri na pia wao huwa washindi kila wakati ambapo wanaenda kwenye mchuano, na pia ninapenda jinsi ambavyo wao wanaheshimiana kama timu na wanafanya mambo yote pamoja wakiwa kama timu.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu, kama ni mgogoro mdogo tutaisuluhisha papo na hapo tukiwa wawili ili tuweze kuona ni nani ambaye ana makosa, aweze kusema pole na pia kama mgogoro ni mkubwa tunafanya kuita mtu ambaye atatusaidia kusuluhisha.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni maziwa mala ambayo inatengenezwa kwenye kibuyu. Sana sana ilikuwa inatengenezwa na mababu zetu wale wakitambo. Kwa hivyo ninapenda sana maziwa mala. Sana sana ni kiila na ugali na mboga ya kienyeji.

Sana sana ninapenda mziki wa bongo kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninapenda watu sana na ninapenda kujihusisha kwenye mapenzi. Kwa hivyo, wimbo wa bongo unaongea na mimi sana na ninapenda kusikiza kwa kuwa ninaweza kujua mengi kuhusu mapenzi.

Ninapenda somo la fizikia kwa kuwa unaweza kujua mengi kuhusu dunia hii na unaweza kujua mengi kuhusu mambo ambayo ya nafanyika kama vile mambo na stima unaweza kujua jinsi ya kufanya ili usipigwe na shoki na vitu kama hizo.

Jambo ambalo linanipa motisha sana sana kazini ni kulipwa kila baada ya mwezi kwa kuwa ninaweza kulipa mahitaji yangu yote na pia ninaweza kujikimu kama mtu mkubwa kwa hivyo mimi kinacho nipea motisha zaidi ni malipo.

Juisi ya matunda ambayo napenda sana ni maembe juisi ya maembe sana sana maembe ambayo yameiva vizuri napenda kuchanganya juu maembe pamoja na maziwa kisha ninayaweka kwenye blender na kutengeneza juisi tamu sana Naam ninapenda juisi ya maembe.

Sana sana ninahifadhi data yangu kwenye simu ama tarakilishi kwa kuwa ninaona kuwa simu inaweza kuwa na usalama zaidi kuliko kuhifadhi mahali pengine popote pale kwa kuwa kwa simu ninawezaeka pin ambayo itachunga data yangu vizuri.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni pale ambapo niliugua kwenye paja na maji moto nilipokuwa nacheza na marafiki wangu tukiwa utotoni Nilishika maji moto kwenye sufuria bahati mbaya ikanigeukia na ikanimwangikia kwenye paja hata nikona alama hadi saa hizi kwa hivyo hiyo ndio kumbukumbu yangu ya kutisha sana.

Chakula ninayo penda kula sana sana mchana ni wali kwa sosi ambayo huwa natengeneza kwa kuchemsha wali na kukaranga sosi na kuiongeza maziwa. Kwa kuwa hiyo ni chakula cha haraka sana kwangu au vibanzi. Ninaweza pia kula vibanzi sana sana.

La hasha sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa kuwa sijui mambo ya siasa sana na pia siwajui watu ambao kwa siasa sana kwa hivyo mimi sipendi kuzungumzia sana kuhusu siasa lakini ninajua kuhusu siasa kwa kidogo kidogo tu.

Naam napenda kujifunza historia kwa kuwa nataka kujua mambo ambayo yalifanyika kitambo na sana sana ninapenda kujifunza historia kwa kusoma vitabu au kuingia mtandaoni kuzijua vitu ambavyo vilifanyika kitambo pale naam ninapenda sana kujua historia.

Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea ilikuwa maua ambayo nililetewa na baba yangu mzazi kwenye siku ya graduation yangu. Nilifurahia sana kwa kuwa ilikuwa maua yangu ya kwanza, ya pili na nilikuwa nimeitarajia sana.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuwasiliana nao kupitia simu, mara kwa mara, tunakuwa kwenye mawasiliano, kupitia simu, tujue jinsi ya ambavyo tunaweza fanya kazi pamoja, ingawaje tuko mbali, ili tuweze kupata lile lengo ambayo tulikuwa tumekusudia kupata.